Kujitunsa kiakili pata muda wakupumzika kila siku hata dakika chache Singumza na watu unayewaamini unapo isi msigo Tambua isia zako pia kujisikia vibaya wakati mungine hufanya mambo yanayo kufurahisha kama msikichiweke mipaka mpya Si laasima kupendekeza kila mtu.

Kama kawaida, unaezafua nguo mara moja ama tatu kwa wiki kulingana na hali zako. Hii inategemea mambo kathaa kiasi cha nguo, hali ya hewa, kazi na shukuli zako, idadi ya watu nyumbani. Nguo za ndani na soksi kila siku. Nguo sa kawaida, tisheti, baada ya kufaa moja ama mara ta.

Napunguza matumizi ya plastiki kwa kufanya mambo yafuatayo kutumia mifuko ya vitambaa Badala ya mifuko ya plastiki ninaponunua kubeba chupa ya maji na inayotumika tena badala ya chupa za plastiki kuepuka bidhaa za matumizi ya mara moja kama vijiko sahani na mirija ya plastiki kununua bidhaa zenye vikashio.

Ningependa kuona jamii yangu ikipiga hatua katika elimu kwa kuhakikisha kuwa watoto wote wanapata elimu bora bila ubaguzi na walimu wanapata mafunzo na mazingira bora ya kufundisha katika sekta ya afya natamani huduma bora siweze kupatikana kwa wote bila gharama kubwa hasa kwa watu wa vijijiini.

Ndiyo napenda kuchesa na watoto kuchesa nao kunaleta furaha na chochochea kupunifu na kunisaidia kunisaidia watoto kuchifunza kupitia mcheso pia ninjia nzuri ya kuchenga usiano kuwasikiliza na kuwelewa wanachofikilia mcheso kama kukibisana ambira kuimba kujora mcheso ya kufirisha kwasaidia watoto kukua kimwili.

Kinachonifanya nifurai sana ni wakati ninawesa kushiriki muda mzuri na watu ninaowapenda kama familia na marapiki. Pia kufanikisha jambo muhimu au la maana kwangu hunitia furaha kubwa. Kama kumaliza kasi ngumu au kujifunza kitu kipya. Pia napenda vitu vidoko vinavyopeba fura kama kusikia msiki mzuri kutembea kwenye mahali pasuri au kuona jua lina likichomosa au kusim kusama.

Kwa mkutano napanga agenda au mambo muhimu ya kujadili ilikuwa na mwongozo wazi hufanya nafanya utafiti au kukusanya taarifa zinazo hitajika ili niwe na data saa hii za kuzungumza. Pia naanda maswali ya maoni yangu mapema ilikutoa mchango wenye maana, kabla ya mkutano na pumzika kidogo ili kuwa makini na mwenye msimamo mzuri.

Ndiyo napenda kujifunza historia, historia huniweka karibu na maisha ya watu wa zamani, tamaduni zao na jinsi dunia ilivyo badilika, kupitia nyakati mbali mbali. Kupitia historia naweza kuelewa vizuri zaidi sababu za matukio ya sasa na kujifunza mafunzo muhimu kutoka makosa na mafanikio ya zamani. Pia hadithi za watu walio pita huwa na mvuto mkubwa na huongeza utambuzi wa asili na tamaduni tofauti.

Kati wa mapumisiko ya mchana napenda kuchukua muda kidogo kupumisika na kuwandoa msongo wa mawaso. Mara nyingi nafanya masoesi mepezi kama kuchambea kidogo au kufanya masoesi ya kupumua ili kurahisisha akili na mwili. Pia napenda kusikiliza musiki mzuri au kunywa chai ili kujipurudisha. Wakati mwingine napenda kutumia muda huo kusoma wa kutasama sehemu. Fupi sa fideo sa kufurahisha.

Pia napenda kuangalia nyota sana. Kwa sababu kuna amani na uzuri wa kipekee usiku wa angani. Na kunitengenezea nafasi ya kutafakari na kufikiria mambo makubwa zaidi. Kuangalia nyota pia hunisaidia kupumzika na kujisikia mdogo mbele ya ulimwengu mkubwa.

Napenda kuandika na kuongea lakini kila moja kina uzuri wake kuandika humipea nafasi ya kutafakari Kwa kina kupanga mawazo vizuri na kueleza hisia kwa utulivu kuongea hunipa nafasi ya mawasiliano ya moja kwa moja kuelewa na haraka na kusikia hisia za watu kupitia sauti na mwitikio.

Mwaandishi ninayependa ni Ngugi wa Thiongo kwa saabu ya uwezo wake wa kuandika hadithi senye uchumbe mzito kuhusu chamii, siasa na utambulisho wakio frika. Vitabu fiake kama, a grain of wheat na devil of on the cross vinaeleza kwa undani maisha ya watu wa kawaida na changamoto wanaso.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupanga vizuri muda kuweka vipaumbele vinavyofaa na kutumia sana au mbinu zinazongeza ufanisi kama kalenda za kidigitali na urodha saa kazi Pia huwa nazungumza na wenzangu ili kuelewa changamoto na kupata mawazo wa mapya ya kuboresha kazi yangu.

Nina sahihisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na maitaji ya utendaji na teknolojia mpya inapo tolewa kwa mfano programu au boom ni humo ya kasi inaposashishwa ili kuboresha kasi usalama au uwezo usashishwa haraka hii husaidia kwa kuhakikisha kuwa kasi inafanyika kwa ufanisi na kwa kutumia sana bora saidi.

Nafuga ndege kama kuku nyumbani ambayo wako na faidia kwa sababu husaidia kiuchumi na afya kuku hutoa mayai na nyama ambayo ni vyanzo bora vya lishe kwa familia yangu pia hunipea mapato kupitia mauso mauso ya biashara ya kila siku.

Napenda kununuwa vitu viyenye manufaa ya muda murefu kama vitabu vifaa vya kujifunizia au teknolojia rahisi inayosaidia kazi na ubunivu vitu hivi hunisaidi kujifunza zaidi kuongeza maarifa na kufanya kazi kwa ufanisi.